Kwangu mimi jambo muhimu zaidi katika dini si ibada ya jioni au sala si ati msingi ya mafundisho dini inanikumbusha kwamba si mimi peke yangu, kuna kitu kikubwa zaidi kinacho niangalia, kini elekeza na kinikumbusha kuwa maisha haya si ya bahati tu. Kwa hivyo, dini kwangu ni kama kamba ya usalama. Siku zote inaweka mkazo kwenye ukweli kwamba kuna nguvu ya juu inayotawala. Na mimi ninaweza kuwa mdogo lakini bado nina dhamana. Hili linanikumbusha kuwa maisha yanahitaji kama aina ya mwongozo wa ndani. Si tu sheria za kijamii pili dini ni muhimu kwangu kwa sababu inanikumbusha kuheshimu wengine. Dini nyingi zinafundisha hilo kwa njia tofauti. Watu wanaitwa waaminifu waone wengine kama nduru waepuke uhofu wawe wa kusaidia. Lakini kwangu jambo hili ni muhimu kwa sababu linaingia ndani ya kila uamuzi wa kila siku. Jinsi unavyoongea na mtu, jinsi unavyo msaidia bila matarajio, jinsi unavyo kubali tofauti, dini inaniambia kwamba dunia si kuhusu mimi tu bali ni kuhusu sisi. Hii ni somo ambalo linahitaji kutolewa kwa nguvu, hasa katika nyakati ambapo watu wamejifunga ndani ya nafsi zao. Tatu, dini ni muhimu kwangu kwa sababu inatoa mwanga wa matumaini, maisha hayana uhakika, na mara nyingi mtu anapoteza matumaini kwa sababu anaishi duniani, anaishi dunia ingiza, dini inaniambia huwa kuwa hat giza linaweza kuwa na maana. Wakati nilipitia mambo magumu, nilijifunza kwamba dini haiwezi kuondoa matatizo kwa wingi lakini inaweza kuondoa woga inaweza kunipa nguvu ya kusimama tena. Na hivyo kitu kikubwa ni kama mtu akikupa glasi ya maji wakati umechoka hata kama maji hayata tengeneza njia ya kuenda, bado yata kufanya uendele. Nne, dini ni muhimu kwangu kwa sababu inanikumbusha kujifunza na kujiboresha. Dini haina maana ya kusimama tu kwa kile unachokijua. Inahimiza mtu kujiuliza. Nimefanya nini leo? Nimewasaidia wengine? Nimekuwa mwaminifu? Inaniuliza kwa mtu? Si lazima awe mzuri kila wakati. Lakini anaweza kuwa mzuri zaidi ya jana. Na hiyo ni somo la kibinadamu ambalo linafaa kwa kila mtu bila kujali imani yake. Na mwisho, jambo muhimu sana katika dini kwangu ni upendo. Sio kama hisia tu bali kama uamuzi. Upendo unaonekana kama kitu rahisi. Lakini ni gumu dini inanikumbusha kwamba upendo ni kitu ambacho kinahitaji kufanya kila siku. Hata wakati hauko kwenye mood. Upendo ni kusamehe na kuomba msamaha na kujibu uhofu kwa wema. Hii ni kusaidia hata wakati hauko na faida. Hii ndiyo kitu kinachofanya dini iwe ya dhamana. Ina badilisha moyo wa mtu kwa kufanya upendo kwa sehemu ya tabia. Kwa hiyo, jibu langu kama binadamu ni hivi, jambo muhimu zaidi katika dini kwangu ni utulivu wa ndani, kuheshimu wengine, matumaini, kujiboresha na upendo wa vitendo. Dini kwangu ni mwanga wa ndani unaonifanya nisimame mara wakati maisha yanapokuwa magumu na kunifanya niwe na njia ya kuishi kwa amani.

Kuna siku ambazo unanjuliza kama kuna mtu anasoma gazeti kwa maana ya kweli, kuangalia ukuruza kusoma vichwa viyabari, kufikilia kisha kuta, nuakichwa kwa hii ni kweli, hau hii ni anjabu na hiyo ni insia ya kusoma gazeti. Siyo tu kusoma maneno, bali kusoma dunia kupitia maneno. Kwa maana hiyo, ndiyo, ninaweza kusoma gazeti lakini kwanjia ya kipeke. Soma gaseti kwa munda mrefu ni kama kusoma maisha ya watu wengine kwa siku moja. Unaanza na kichwa chabari sauti ya ndunye inayosema nini kimefujika, nini kimepata, mafanikio, nani amepoteza, nani amepata. Kichwa chabari ni kama malango wakuingia kwenye anditi ya siku. Kwa kusoma gaseti unaona watu wana cheka, wanaomboleza, wanaogopa, wanaendelea. Unasoma situ habari bali unachunguza insia za watu kupitia kile kinachochapishwa. Na hiyo ndivyo sehemu mzuri saindi gaseti linakufundisha njizi watu nanifikiri njizi jamii ina vyotembea na njizi dunia inabibandika bila kusubiri mutu. Kwa hiyo, kama mwanandamu nigesema hivi, ninaposoma gaseti, napata uraisi wa kuelewa ndunia, napata andithi za watu ambao sijawai kukutana na wawo, napata wigu wa mawazo ya watu waliyo oko, bali, na kwa wakati mmoja, napata insia ya kuwa na habari, ya kuwa na fuatili. Hii ni insia yangufu kidogo kama mtu anayeweza kusungumuza na wengine juu ya kile anachosoma. Hii ndiyo maana gaseti lineme kuwa rafiki wakaribu kwa watu wengine. Linakupa kitu cha kusungumuza, nacho kitu cha kukosoa na kitu cha kukufuraisha. Lakini kuna kitu kinachonifanya nione tofauti kati ya kusoma gazeti kwa mwanadamu na kusoma kwa mimi.